Mimi uweka malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio na mpango wa hatua kwa hatua. Kwanza, nazingatia kazi kubwa na muhimu zinazuhi itajika kufanikisho mwizi huo. Kisha, nayaweka kuwa malengo madogo ya nayoweza kupimilika, ili niweze kuona maindeleo ya yangu kila wiki. Pia, inajitahidi kuhakikisha malengo haya ni halisi na ya naandamana na majikumu ya timu na shirika. Kila mwezi, inapanga muda wa kufuatilia maendeleo, kubadilisha mikakati pale linapuitajika, na kusherehekea mafanikio madogo kama kumotisha na kuendelea. Kwanjia hii, malengo ya mwezi si tu ya kikazi bali pia ninjea kujifunza, kuimarisha nidhamu, na kuongeza ufanisi binafsi na watimu.

La, sipendi hadithi za ajabu kwa sababu mara nyingi ziko mbali na maisha halisi na haziwafikii hisia zangu kwa urahisi. Mara nyingine zinakuwa na mambo yasiyo ya kawaida au yenye changamoto ya kuelewa. Jambo linalonifanya nisifurahi kusoma au kuzisikiza. Kwa hivyo, napendelea hadithi zinazohusiana na maisha halisi au zinazoweza kunifundisha jambo halisi.

Mazingira ya kazi hubarikiwa kuwa mazuri pahali ambapo, kuna ushirikiano nzuri, kati ya wafanyikazi, heshima, na mawasiliano wazi kati ya viongozi na timu. Pia ni muhimu kuwa na usalama, usafi, na nafasi nzuri ya kufanya kazi, pamoja na vifaa vinavyohitajika. Mazingira mazuri ya kazi pia hujumuisha motisha kama pongezi, malipo ya haki, fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi, nahisia ya kuthaminiwa. Yote haya, huchangia kufanya kazi kuwa ya furaha, yenye tija, na kutia msukumano wa wafanyikazi.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana na ninayeweza kushiriki naye mawazo. Furaha na changamoto zangu bila hofu. Hunisikiliza kwa makini, hunishauru kwa uaminifu na kunipa msaada wakati ninapohitaji. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima, uaminifu na kuelewana. Jambu linalo nifanya nijisikie salama na mnyinguvu katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu ikiwemo kushirikiana kimasomo, kuzungumza na kushiriki vichekesho. Kufanya vitu hivi, kuna nifanya nijisikifuraha, kuimarisha urafiki wetu na kunisaidia kupumzika kutoka shuguli za kila siku. Pia mara nyingine, tunapenda kuanda shuguli za pamoja kama kushiriki chakula, kuangalia filamu au kushiriki kwenye tamasha. Jambo linaloongeza kumbukumbu nzuri la furaha pamoja.